Naam, nimefanya kazi ya kujitolea mara mingi. Wakati ninapofunga shule mara nyingi, ninapokuja nyumbani, mimi huenda katika hospitali ambayo iko karibu na nyumbani. Kwa kuwa ninasomea shule ninasomea udaktari, nimeweza kusoma mambo mingi kuhusu kutibu wagonjwa. Kwa hivyo, ninapenda kuwa katika hii hospitali ambayo iko karibu na kwetu, mimi huenda na kuangalia wagonjwa, kuwapatia motisha, kuwajulia hali na kuwapatia nguvu ili ya kuendelea na kina wanachokitaka. Pia, mimi huenda kusaidia madaktari kusafisha wagonjwa kama vile vidonda kwa kuwa hiyo kitu nimesomea sana. Kusaidia huku kumeweza kunipatia ujuzi bora. Ukiongeza na masomo ambayo nina soma shuleni. Ninafuraha sana kwa kuwa ni mimi ni msaidizi sana mkubwa katika hospitali hii. Nanina shukuru kwa madaktari hao kunipatia nafasi hii ya kuonyeshana ujuzi wangu na uwerevu wangu katika udaktarini. Jambo lingine pia kazi ingine ambayo nimefanya kujitolea nikusafisha mazingira. Mara nyingi napata mvua inanyesha. Mitaro inafurika maji yanakosa kuenda kwa kuwa imefurika na uchafu ambao umetupwa hapo makaratasi. Mimi kama mwenye ambayo naishi huko inanibidi naenda naokota hiyo makaratasi. Hili hiyo maji iweze kupita na kusiwe na kufurika. Barabara pia inaeza kuwa mzuri inaeza kupitika. Hivyo nina ujuzi bora na ninapenda sana kufanya kazi ya kujitolea. Kwa kuwa ninaamini ukijitolea tenda wema nenda zako.

Naam, naweza kukuambia kuhusu rafiki yangu wa karibu zaidi. Rafiki yangu anaitwa James, James tulipatana na yeye katika chuo cha kikuu. Hivyo nilipoingia katika chuo kikuu ndiye rafiki wa kwanza niliyepatana naye huko. Tulijuana kwa sababu alikuwa jirani yangu na mara nyingi tulipoenda shuleni tulikuwa tunaenda na yeye. Kitu kingine kilichochangia urafiki huu kuwa James alikuwa pia ni mwanafunzi ambaye pia ako katika kidato moja na mimi. Hivyo walimu walipo wanapopatiana hesabu tulisaidiana na kupata suluhisho. Shuleni tumekuwa marafiki wa toka nikutoke. Tumesaidiana kwa vitu vingi na kusaidiana jinsi ya kuishi maisha nzuri bila kuteseka. Nakumbuka james tulijuana naye. Mara nyingi james ye ni mchezaji hodari wa kandanda. Mimi huenda kushabikia kwa kuwa pia mimi ni mchezaji hodari. Yeye hucheza namba saba mimi hucheza namba kumi. Hivyo tuko katika timu moja ya mpira na mara nyingi sisi hucheza na kuwa wachezaji bora katika shuleni James ni rafiki mzuri kwa kuwa ni rafiki ambaye anahuruma mwingi na ambaye anapenda kusaidia watu. Anasaidia watu ambao wasiojiweza. Mara nyingi anapopatana tuseme na jirani ambaye hana chakula James huenda kujitahidi vilivyo kusaidia huyo jirani. Hivyo ili nilieza kuona kuwa huyu ni rafiki ambaye ni wa kweli ni rafiki ambaye anahuruma na utu James ninamuombea aishi maisha marefu na azidi kubarikiwa na mungu kwa kuwa anataka kuwa mtu wa maana katika dunia hii. Hivyo anajitahidi sana ili kuweza kufaulu katika maishani. Kuweza kupata pesa nyingi, kuweza kupata mapato na kusaidia kila mtu ambaye anayetaka kusaidia.

Napenda sana kuwa mahali penye utulivu. Kama vile ufuoni mwa bahari au msituni msituni kukuna sauti ambayo zimetulia sana. Hakuna makelele mingi kama jijini. Hivyo ninapenda sana kwa kuwa sauti ambayo utaisikia tuu ni sauti ya tuseme wanyama ndege. Hio ni sauti nzuri sana. Napenda sauti ya ndege na upepo mwanana kwa sababu inanisaidia kupumzika na kufikiria vizuri hivyo inaweza kunisaidia ni natulia. Akili inatulia na naweza kukumbuka kila kitu ninachotaka kukumbuka. Iyo inanisaidia sana kujua suli kama nimeshindwa cha kufanya kwa kwa mfano. Akili yangu nimefikiria sana, mimi huenda mahali pametulia sana ili nieze kupata utulivu na kufanya akili yangu inatulia vizuri na kujua suluhisho ya chenye nitafanya. Mimi ni mtu pia wa mjini. Napenda kwa mahali penye msikumano wa watu wengi, kukua kuna saazi ingine kutulia sana mtu huboeka. Hivyo, saazi ingine mimi hupenda hio, makelele ya masoko. Pia ninakua mtu ambaye sijaboeka. Napenda zaidi pia kukaa nyumbani kwangu mahali ambapo kuna usalama na faraja. Mara nyingi mimi huwa nimelala au nimetulia tuu kwenye kitanda changu. Nikiwaza na kuwazua katika kuhusu maisha yangu. Ama ninapoboeka mimi hufungulia televisheni yangu kuoana filamu aina mbali mbali ambazo ni zinaeza kunifurahisha. Mimi ni mtu wa raha, mimi ni mtu ambaye ametulia sana, sipendi mambo mingi nimetulia. Hio utulivu hii hunipatia kuweza kuendelea na masiku mingi mingi. Mimi napenda sana mahali pia pametulia sana. Kwa kuwa mahali kuna makelele pia kwote hivyo mahali ambapo kuna kelele na mahali kumetulia mimi nawezakaa. Lakini mahali kumetulia naezataka na mimi huenda ninapokuwa na nataka akili yangu imechemka ama akili yangu imefikiria sana. Mimi huenda mahali kumetulia. Ama jambo la pili, kati na ambapo nasikia nimeboeka, mimi hupenda mahali ambapo kuna msukumano na kuna makelele kwa sababu hiyo itanipatia motisha ya kuendelea na siku na sitaboeka tena. Penda pia kuwa mjini kwa sababu utasikia makelele ya magari masoko, watu wakiongea msukumano, hivyo inanipatia akili yangu inakua alert unaona, hiyo inanisaidia sana. Jambo lingine ni ati nyumbani mnapo sina kazi ya kufanya mimi hutulia nyumbani tuu inanipati ninaona filamu ambazo zinanipatia hekima zingine zinanieza kuniburudisha na nafurahi.

Katika wakati huwa likizo. Mimi napenda sana kusafiri na kuenda nyumbani. Kwa kuwa nyumbani nitapata mapochopocho, chakula ambayo sijaweza kukula kwa muda mrefu. Napenda sana likizo kwa kuwa likizo inasaidia mtu kupumzika na kuwa mbali na kazi. Likizo inasaidia kuungana na marafiki na pamoja na familia zangu na kusherehekea likizo hiyo pamoja. Mimi hujaribu chakula aina tofauti ambayo ninapenda, kwa mfano pilau. Mimi hupenda sana pilau, chapati na pilau hiyo lazima iendanishe na kuku. Mara nyingi ninapoenda nyumbani, mama yangu hutayaharisha pilau kwa kuwa anajua mimi napenda sana hiyo pilau mimi huila kwa furaha mpwito mpwito. Napenda sana pilau na mara nyingi ninapoenda hotelini pia nikiwa huku kazini, mimi huitisha pilau. Lakini kusema ukweli hakuna pilau tamu kama pilau ambayo imepikwa na mama yangu. Mama yangu hutaharisha pilau kwa kuweka ladha mbali mbali na kuifanya hiyo pilau iwe tamu kwa kila mtu ambaye anaila. Likizo nyingi, kwa mfano likizo hii ya disemba watu wengi hukutana na marafiki na familia ambao hawajakuwa wameonana kwa muda mrefu. Hivyo inaleta ushirikiano na upendo na umoja katika familia mbalimbali. Likizo ni kitu ya maana kwa watu wengi kwa sababu inasaidia pia katika mambo mbalimbali ya kimaisha hivyo. Mimi napenda sana likizo na likizo yangu mimi hutaka sana kuitumia pamoja na marafiki na familia yangu. Hivyo, ninapopata tu wakati mdogo wa likizo. Mimi huenda nyumbani kusherehekea huko.

Mimi saa hii niko na umri niko na umri wa ishirini na mbili. Nimeishi miaka hiyo yote kwa kujitunza vyema. Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ili kujitunza. Mimi huhakikisha kuwa nakunywa maji kila siku nakunywa glasi kama nne kila siku ya maji hivyo ninaongeza na kuimarisha afya yangu. Na pili mimi sinywi dawa ama situmi dawa yoyote ya kulevya. Mimi ni mwanariadha pia mimi huenda nafanya tizi wakati ambapo nimetoka kazi na nikifanya tizi nafanya kwa masaa kama tatu hivi ama nne najieza kupata nguvu na napiga masuma huko. Na mimi ni mtu fit sana na hiyo kitu ndio inanipatia motisha ya kuendelea kufanya mambo hapa na pale. Mimi pia nimeeza kujitunza sitaki kutumia dawa za kulevya kwa kuwa dawa za kulevya zinaeza niadhiri katika maisha na zinaeza kuniadhiri katika kiafya. Hivyo mimi ni mwangalifu sana na sipendi kutumia dawa hizo. Mara nyingi ninaposikia mimi ni mgonjwa mimi huenda kwa daktari na kujua shida ni gani. Kwa kuwa ninajipenda napenda mwili wangu. Mimi ni mtu ambaye mimi hukula chakula asubuhi. Nakula chakula cha lunch na nakula jioni. Hivyo simiss chakula chochote. Na ninahakikisha kuwa nimekula pia matunda ili nieze kuongeza damu katika mwili. Hivyo inanifanya napata damu mingi. Na nakua mtu mwenye nguvu. Na ninapoamua kuenda katika uwanja kucheza naeza cheza katika ribu dakika. Naeza masaa matano bila kuhema. Nashukuru mungu.

Naam, nina wanafanyibiashara wengi ambao ninawajua kuwa ni wanafanyi biashara bora zaidi, lakini mfanyibiashara bora zaidi ambaye ninapenda sana ni mfanyibiashara almaarufu kwa jina la khalif Cairo. Mfanyibiashara huyu ni mfanyibiashara mkubwa sana katika nchi yetu, kwa kuwa yeye ndio mkubwa ambaye ana mkubwa nchi hii, wa kuuza magari aina tofauti tofauti. Mwanabiashara huyu ameweza kufungua biashara nyingi katika nchi tofauti tofauti. Ni mwanabiashara ambaye anayependa watu na anaweza anapatia vijana kazi. Nampenda sana kwa kuwa anaweza kujituma na pia anaucha mungu. Ni mtu na bado anasaidia wasiojiweza. Mara nyingi katika kazi yake, unaweza pata vijana ndio wengi kwa kuwa anaamini hawa ndio viongozi wabaadaye. Hivyo anaweza kuwapatia kazi, ili waweze kujikimu katika maisha. Kitu cha ajabu alichofanya, nakumbuka kuna siku ambayo alipatia vijana karibu ishirini kazi ambayo walikuwa wamekosa kazi 'after' wamesoma na kukamilisha masomo ya chuo kikuu na kupata cheti chao, lakini hawakuweza kufaulu kupata kazi. Hivyo mfanyibiashara huyu aliweza kuwataftia kazi na kuwapatia kazi. Hapo, ili na kufanya maisha yao kuwa poa. Mambo mingi nimeweza kujifunza na mwanabiashara huyu ya kwanza ni kuwa, mwanabiashara huyu, lazima uwe mcha mungu. Mara nyingi anapoanzisha kazi lazima anaanzisha kwa maombi na anamaliza kwa maombi. Pia ni mtu mvumilivu na mwenye mpangilio. Anaweza kupanga biashara yake vizuri ili wateja wanapokuja kusikue na msukumano au asikose kupata mapato. Nahisi. Anafanya biashara yake vyema na kwa baada miaka kumi inayokuja, biashara yake itakuwa kubwa sana. Namini hivyo.

Mimi hupenda kusafiri kwa kutumia gps. GPS mara nyingi iko katika simu yangu. Ninapotaka kusafiri na sijui mahali ninapoenda, mimi huwasha gps na gps inaweza kunielekeza mahali ambapo ninapofaa kwenda. Pia gps ninapotaka kwenda kwa mtu, mtu kama tuseme rafiki yangu lakini sijui penye ako. Mimi huwa namwambia anawasha GPS, ati anapowasha hiyo GPS ninaweza kujua mahali alipo na ninaweza kumpata kwa urahisi bila kuteseka.

Chakula cha jadi ambacho ninakipenda zaidi ni chakula cha pilau. Napenda pilau kwa sababu ina viungo vingi vizuri kwa mdalasini na karafuu. Kawaida tunakula pilau wakati wa sherehe au siku za sikukuu pamoja na familia yangu huwa tunaandaa pilau ya nyama ya ngombe au ya kuku. Kando yake tunaandaa kachumbari. Hii inafanya inakuwa tamu sana na kila mtu.

Kila asubuhi ninapoamka, mimi huamka. Ninapiga dua, ninashukuru mungu kwa kunisaidia, nikaamuka na nikaeza kuona hiyo siku. Ninapomaliza kuomba, mimi hutandika kitanda changu, vizuri, na ninakikisha kuwa kinaonekana vizuri. After hapo, nachukua, naenda, nachukua, naenda, towel yangu, taulo yangu, naingia, naingia maliwatoni. Naingia kwenye bafu napiga naoga naoga nikimaliza kuoga najitayarisha navaa nguo zangu za kazini. Nikimaliza kuvaa nguo zangu za kazini naenda kwenye jikoni natayarisha kiamsha kinywa changu mbio mbio. Tarisha chai nakunywa chai na na mkate nikimaliza kunywa mkate kula mkate na chai. Napiga dua naambia mungu anisaidie ninapoenda kufungua kazi nieze kupata mapato mingi. Nafunga kazi naenda. Nafunga nyumba naenda kwenye kazi.

Tunda ambalo ninalolipenda sana na ambalo tunda langu la kupendeza zaidi ni embe. Napenda maembe kwa sababu ni tamu na ni ya kipekee na arufu nzuri sana. Asaa wakati wa kiangazi mimi hula maembe zaidi ya kumi siku. Kwa kuwa maali ambapo ninaishi kuna miti mingi mingi ya maembe na mimi huchuna wakati ambapo ninataka. Mimi hupenda kula embe liloiva vizuri lakini pia naweza kula kunywa juisi la embe baridi wakati wa mchana. Maembe ni matunda yenye afya yananifanya nijiisi mwenye nguvu na kuniongezea damu mingi mwilini.

Mimi ningependa sana kupata ujuzi wa kutumia teknolojia ya akili, NEMBA AI. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu dunia inabadilika na nataka kurahisisha kazi yangu za kila siku. Hapo awali niliwahi kujaribu kusoma kidogo mtandaoni lakini sikumaliza. Safari hii nitajifunza kwa kufuata kozi maalumu na kufanya mazoezi ya vitendo kila jioni. Naona wakati mzuri wa kuanza ni wiki hii ili nianze mwaka nikiwa na maarifa mpya hapo mbeleni.

Naam, napenda asali sana. Asali ni tamu na asali mimi huikula mara mingi asubuhi. Kwa mfano, ninapo amka asubuhi kunywa kiamsha kinywa changu. Mimi hupaka asali kwenye mkate, nashikanisha huo mkate na kula huo mkate na chai. Asali ni maana kwa sababu pia nasaidia ngozi na inaeza kuongezea afia nzuri katika maisha yangu.

Mara nyingi ninapopata pesa zangu mapato yangu katika duka langu. Mimi huifadhi pesa kwa njia ya benki. Mimi huweka pesa zangu huko. Hivyo ninauaminifu kuwa pesa hizo ziko mahali pazuri na hazitaeza kuibiwa. Wakati ninapotaka hiyo pesa mimi huenda kwenye benki nachukua pesa ambayo nataka ama ninaweka pesa ambayo nataka hivyo inanisaidia katika biashara yangu ya kila siku.

Mimi napenda kusikiza mziki sana. Mara nyingi mimi huvaa headphone nasikiza mziki ninapokuwa nimeboeka. Napenda sana mziki ya kisasa mziki ambao inasisimua na ni kwa jina gengetoni. Mziki hii inasauti ya juu na ngoma na beat kali ambao inafanya mtu kudansi kidogo na kusisimua mwili wa mtu. Napenda sana kusikiza pia mziki wa injili kwa kuwa mara nyingi ninapoenda kanisa mziki hii inaeza kunipatia motisha na kuweza kuendelea kazi yangu. Pia mziki ya injili inanisaidia wakati ninapoomba ninaposhukuru mungu kwa kunisaidia.

Naam naam naam naam mimi napenda sana chakula kitamu chakula ambacho si kitamu sikipendi hata kidogo. Chakula kitamu ambayo nakipenda sana ni chakula cha pilau. Pilau ni chakula tamu kwa sababu kwanza pilau ambayo imetaarishwa na kuku alafu hapo kando imetaarishwa kachumbari. Chakula hicho ni tamu sana napenda naweza kikula kila wakati ninapokitaka. Napenda sana pilau na nina mara nyingi ninapoenda sheree lazima nikule pilau.

Mimi nina mahusiano ya undugu na wazee wangu. Kwakua mara nyingi ninapohitaji kukurekebishwa ama ninapohitaji hekima Mimi huenda kwa wazee wangu na nawambia shida zangu linalo nikumba anaeza kunisaidia kupata suluhisho. Hivyo uhusiano wangu na wazee wangu ni uhusiano wa mzuri sana na wa ushirikiano.

Mimi ni mtu wa watu. Hivyo ninapopatiwa maoni na mtu yoyote lazima nisikilize kwa umakini na kujua ni nini anachomaanisha kwa kuwa maoni haya yanaweza nisaidia katika maisha yangu ya hapa na pale. Mara nyingi ni vizuri kusikiza ili uweze kutatua shida yoyote ambayo inaweza kukuja kukumba katika maisha.

Hali ya hewa ya leo ni hali mzuri sana. Leo jua iliyeza kuwa limechomoza hadi saa saba alafu ikaeza kufunikiwa na mawingu. Kwani sai naona kama kunaeza anza kuwa na mvua. Nasikia baridi kwa kuwa kuna mawingu na mvua inaeza kunyesha baada ya dakika chache. Nimeva jacket na sweater ilikuwa na joto kwa sababu sai kuna baridi. Naam napenda hali hii lakini si kila wakati. Hali hii ni nzuri kwani inasaidia mimeya ambayo tumepanda. Lakini kwa baridi hapo siipendi. Katika hali hii ya baridi ningetaka tu kaa kwa nyumba kunywa kahawa moto nitulie tu nyumbani nikuwatch filamu ya ina mbali.

Mimi ni mtu wa watu, ninashiriki vyema na wanajamii wetu. Mara nyingi, mimi kama mwana kijiji katika kijiji hichi, mimi husaidia watu. Kwani nimesomea udaktari, mara nyingi ninapoenda nyumbani, mimi huenda kusaidia wagonjwa katika hospitali iliyo karibu nasi kwa kuwasaidia na kuwapatia motisha na kuwapatia juzi ambao ninawa udaktari.

Mimi hutumia mbinu kadhaa kuongeza uzalishaji wangu kila siku. Kwanza, mimi huanza siku yangu kwa kuandika orodha ya mambo muhimu ninayopasa kufanya. Maarufu kama to-do list hii inanisaidia kuzingatia vipaumbele vyangu. Pili, mimi hupenda kutumia mbinu ya pomodoro ambapo ninafanya kazi kwa dakika ishirini na tano kisha ninapumzika kwa dakika tano. Pia nimegundua kuwa kupata kiamsha kinywa chenye afya na kulala kwa muda wa kutosha usiku hunipa nguvu na umakini zaidi kazini. Hatimaye mimi hupunguza mambo yanayonitoa kwenye umakini kama vile simu au mitandao ya kijamii ili niweze kukamilisha kazi zangu kwa wakati uliofaa.

Mimi hupenda sana kunywa maji ya baridi hasa wakati wa mchana kukiwa na joto kali. Lakini pia nikitaka kitu chenye ladha tofauti mimi hupendelea kunyua juisi ya maembe au soda baridi kama vile coke. Kinywaji cha baridi hunifanya ni jihisi mwenye nguvu na mchangamfu baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Ninapenda sana kunywa soda wakati ninapo taka. Ninapo hisi kuwa niko na kiu.